Viatu ambavyo ninavipendelea ni viatu kwa jina la sneakerz na kwakua ni viatu ambavyo ukivivaa, unajihisi, uko sawa, ni vyatu vya mtindo wa kisasa na ni viatu ambavyo vinasura ya kupendeza na kwa hivyo ni napendelea viatu hiyo kwa vigezo ambavyo nimevitaja.

Chakula ambacho ninakila mara nyingi, masaa ya asubuhi ni chai ya maziwa na pia nala mkate. Kwa kuwa hicho ndicho chakula ambacho kimejulikana sana nchini Kenya na katika jamii ya Afrika. Na kwa hivyo hicho ndicho chakula nala mara nyingi asubuhi.

Mabadiliko kwenye jamii sio kitu kibaya, kuna mabadiliko mazuri na kuna mabadiliko mabaya. Sasa inalingana pale kazini kuna mabadiliko ya aina gani na mabadiliko yakiwa mazuri hayahitaji mashambulizi. Lakini mabadiliko yakiwa mabaya tunajaribu juu chini ili kukabiliana nayo na kuyafanya yasikuwe pale kazini. Na tunaanza kwanza kuangalia vigezo ambavyo ni nani ameleta mabadiliko haya kazini na mtu huyo inafaa akathibiwe na sheria ama apewe adhabu.

Mwandishi wa vitabu, ninaye mpenda sana ni hayati, ken walibora Nampenda kwa kuwa, aliandika vitabu vingi sana Kwanzia kwa riwaya, tamthilia na vitabu vinginevyo vingi vingi vingi zenye maudhui tofauti tofauti, vingine viliangazia maisha yetu ya kijamii na alikuwa mwandishi bora sana Mungu ailaze roho yake, mahali pema, penye amani na kile kingine kinachofanya ninampenda ni kwa kuwa alisoma shule ambayo pia mimi nilisoma shule ya upili ya Teremi na kwa hivyo alikuwa yuaja shuleni kwetu mara kwa mara ilikuongea nasi kutusaidia katika mambo kadhalika kwenye lugha ya kiswahili na kwa hivyo nilimpenda sana na bado ninampenda.

Kuenda cinema si kila mara lakini siku za wikendi wakati ambapo sina kitu cha kufanya wakati ambapo nimetulia na nimetosheka Ninapenda kuenda cinema ili kutazama filamu moja au mbili ili kuburudisha akili yangu na kunifanya nihisi vizuri.

Mafanikio ya kibinafsi ni naya ya thamini kazini ni kwanza kabisa fanikio la kufikia ama kuafikia malengo yako kwenye kazi. Kufanya kazi na kutimiza kazi ambayo ulikumepewa au kazi ambayo umejipatia. Hilo ni fanikio la maana sana la kibinafsi kwenye kazi na nilalitamini sana.